Mfumo ninaoupenda wa simu ni Android. Napenda mfumo huu kwa sababu ni rahisi kutumia na huruhusu mtumiaji kubadilisha mipangilio ya simu kulingana na mahitaji yake. Android inanipa uhuru wa kuchagua programu nyingi kutoka dukani na kuziweka kwa urahisi bila usumbufu. Pia, napenda Android kwa sababu inafanya kazi kwenye aina mbalimbali za simu, kuanzia zile za bei nafuu hadi za gharama kubwa. Mfumo huu huniruhusu kupanga skrini ya simu yangu kwa njia ninayoipenda, kubadilisha mandhari na kutumia programu tofauti kwa kazi na burudani. Kwa kutumia Android, ninaweza kusikiliza muziki, kuwasiliana na marafiki na kujifunza kupitia programu za kielimu. Kwa ujumla, napenda mfumo wa Android kwa sababu ni rahisi, unabadilika kulingana na mtumiaji na unanihirahisishia maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza na kufurahia tamaduni tofauti tofauti. Kila chakula kipya kina ladha ya kipekee na hunifanya nipate uzoefu mpya unaosisimua. Kuonja vyakula vipya hunisaidia kupanua maarifa yangu kuhusu aina mbalimbali ya vyakula.

Mara nyingi nasikiliza muziki wakutuliza na wakuburudisha. Napenda muziki wa injili kwa sababu hunipa amani na kunitia moyo. Pia husikiliza muziki wa kisasa ambao ni bongo au afrobeats kwa sababu una midundo mizuri na kunifanya nijisikie mwenye furaha. Wakati mwingine husikiliza muziki wa polepole ili kupumzika na muziki wakuchangamsha ninapokuwa nafanya kazi au kusafisha nyumba. Kwa ujumla, huchagua muziki kulingana na hali ya moyo wangu na kile ninachokifanya wakati huo.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Historia hunisaidia kuelewa mambo yaliopita na kujua jinsi yalivyounda maisha tulio nayo leo. Kupitia historia, mimi hujifunza kuhusu tamaduni, viongozi na matukio muhimu yaliyo badilisha jamii.